Napenda kunyoa. Kunyoa ndevu hua inasaidia kupunguza uchafu na kupunguza kuhisi vibaya. Ndevu nyingi usoni hua unafanya mtu ahisi kujikuna kwa sana. Ingawaje kunyoa ndevu hua inasaidia kupunguza uchafu na pia kuhisi mtu akiwa msafi.

Wakati ambao huwa nafanya kazi vizuri ni wakati wa asubuhi asubui akili huwa imechangamka na pia hauna mawazo mingi. Pia asubui mtu huwa akona nguvu na pia huwa anaweza kupanga mambo yake kwa utaratibu. Kwa hivo napenda kufanya kazi zaidi, vizuri zaidi asubui kuliko jioni au wakati mwingine.

La, huwa sisomi gazeti. Kwa sababu kusoma gazeti ni jambo ambalo limepitwa na wakati. Ingawaje huwa natumia mitandao ya jamii kama zile za habari kupata ujumbe. Ingawaje huwa nasoma gazeti wakati mmoja mmoja au wakati ninapata muda.

Kupunguza makutumizi ya plastiki, huwa natumia vitu ambavyo havijatengenezwa na plastiki. Huwa natumia vitu ambavyo vimetengenezwa kwa chuma, vitu ambavyo vinaeza tumika maramingi. Au ninapo tumia plastiki huwa naziweka na nazitumia mara kwa mara badala ya mara moja.

Kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu natumia njia mingi. Njia ya kwanza ni kukutana na wao ana kwa ana ili tuweze kupata kuelezana. Pia natumia mitambo ya kijami kama vile, simu au kutuma arafa na pia hua na tumia barua.

Sana sana kusafiri huwa natumia miguu napenda kutumia miguu au kutembea kwa sababu ni njia ambayo ina manufaa mengi ya kiafya na pia huwa inapunguza matumizi ya pesa. Pia kutembea huwa ni chaguo langu linalo nifurahisha zaidi.

Ndio, napenda kutembea msituni. Kutembea msituni ni shuguli ambayo ina manufaa mengi. Moja ya manufaa ya kutembea msituni ni ya kwamba huwa unaweza kutangamana na mazingira na pia ni shuguli ambayo inasaidia kupunguza mawazo na pia kupatana na kutangamana na watu.

Rangi ambayo ninaipenda zaidi ni ma rangi ya samawati. Rangi ya samawati huwa inanisaidia kupunguza mawazo na pia ni rangi ambayo ninaona inamvutio kubwa sana. Ninahusiana na rangi hii kwa sababu ninapo iona huwa nakumbuka utulivu na pia kupunguza mawazo.

Ndio, nimewahi kutembelea mto na ziwa. Nili tembelea ziwa mwaka uliopita katika sherehe ya krisimasi. Na pia, niliweza kutembelea mto kuwona shuguli ambazo wavuvi wanafanya. Ziwa nililo tembelea ni ziwa la Indian Ocean.

Kitabu ambacho ninacho kipenda zaidi ni kitabu la A Song of Ice and Fire. Kitabu hiki kimeandikwa na George R. R. Martin ni kitabu ambacho kinasimulia hadithi ya wakati wa zamani na pia mambo kadha wakadha kuhusiana na usalama na pia politiki. Aliye nishauri kuhusu kitabu hiki ni rafiki yangu ambaye alitazama filamu inayo endana na mambo yanayo endelea katika kitabu hiki.

Nafanya mambo mingi kuwatia wenzangu moyo. Mojawapo ya mambo ninayofanya kuwatia wenzangu moyo ni wa kupigia simu na ku kuwajulia hali. Pia huwa natenga wakati kuenda kutangamana nao katika maeneo ya burudani au kujishirikisha katika michezo mbalimbali.

Chumba ni nacho kipenda zaidi nyumbani ni chumba cha sebuleni. Sebuleni ni mahali ambapo ninaweza kutangamana na marafiki na pia familia. Pia katika sebule ndipo kunako na televisheni ambayo naweza tizama vitu ninavyovipenda na pia kucheza playstation yangu.

Hua nanunuwa vitu kwa kutumia simu. Vitu vyangu vingi vilivyo nyumbani, vitu vya kukaa na pia vitu vya kutumia muda kwa muda, hua nanunuwa kupitia simu. Kupitia simu ni njia rahisi sana ya kununuwa vitu kwa sababu haihitaji uguzane na pesa na pia si rahisi kupoteza.

Huwa napenda kuandika kutumia kompyuta sana sana. Kutumia kompyuta ni rahisi kwangu na pia ni njia ya kuandika haraka kuliko kalamu. Na pia kutumia kompyuta huwa inahakikisha ya kwamba maneno unaandika ni sahihi na kazi inakaa safi kuliko kutumia kalamu.

Nina uhusiano mzuri na wazee wangu. Wazee wangu ni watu walio na nithamu na pia wamenifunza nithamu. Na pia wazee wangu ni watu wanaonijulia hali sana na wanapenda utangamano. Kwa hivo, nina mahusiano mazuri na wenze wangu.

Kipindi ninachokipenda zaidi televisheni ni kipindi cha eat welcome to dairy. Kipindi hiki ni kizuri sana kwa sababu kina lingana na vipindi ambavyo ninavyovipenda vikiwemo vipindi vya kushtua. Kipindi hiki kina mbuto mkubwa sana.

Napenda kusafiri kutumia GPS. Kwa sababu GPS ni kitu cha teknolojia, kumaanisha ya kwamba ni kitu rahisi kutumia, kuliko kutumia ramani. GPS haihitaji ukuwe na ujuzi mwingi wa kutumia teknolojia. Ikiwemo ramani inahitaji ukuwe na ujuzi mwingi wa kutumia ramani.

Ninapenda asali sana. Asali ni kitu ambacho ni kitamu na pia kinaeza tumika au kinaeza kuliwa kwa njia mingi. Unaeza tumia asali kupikia chakula, unaeza tumia asali kwenye mkate, unaeza tumia asali kama dawa na pia asali ni kitu ambacho unaeza tumia kuhifadhi chakula kwa sababu asali haiharibiki.

Kwa siku huwa naoga mara moja peke yake. Sababu ya kuoga mara moja peke yake ni kwa sababu kuoga mara moja huwa inaifathi stima na pia huwa inaifathi maji. Na pia huwa napenda kuoga baada ya kumaliza shughuli zangu za kila siku. Ili nihisi nikiwa nimetulia na kupunguza uchofu.

Ninapenda kutumia muda na familia kwa njia mingi. Njia ya kwanza ninayopenda kutumia na familia ni kuketi chini na kuzungumza na wao. Njia nyingine ninayopenda kutumia na familia ni kuziri, ni kutembea katika maeneo ya burudani ili kupunguza mawazo na pia kutangamana na wao zaidi.

Kazi ninayo thamini zaidi ni kazi ya udaktari. Kazi ya udaktari ina umuhumu mwingi katika jamii. Umuhumu ule ambao ni mkubwa sana ni kwamba kazi ya udaktari huwa inasaidia kuokoa maisha na pia kubadilisha maisha ya watu. Ilikuwa mazuri zaidi.

Huwa naandaa ripoti za kazi kutumia kompyuta. Katika kompyuta huwa natumia Excel sheets, kupanga orodha ya mambo nilio yafanya, na bei nilio tumia kufanya kazi hizo, na pia Excel huwa inasaidia kufuatilia mambo ambayo, singe yaona ningepanga kazi kutumia njia zingine.

Tatizo kazini huwa nazishambulia kutumia njia tofauti. Njia ninayo pendelea zaidi ni kufuatilia kushambulia tatizo kazini kutumia ushirikiano na watu. Ushirikiano huwa unasaidia kutizama tatizo kazini kutumia njia nyingi na kupata suluhisho kadha wa kadha.

Kitu ambacho ninachopenda kununua zaidi ni chakula. Chakula ni kitu ambacho kina manufaa kwangu sana kuliko vitu vingine. Chakula huwa kinasaidia katika kushiba na pia mtu huwa anahisi vizuri akijizawadi kupitia chakula.

Ninahisi furaha na matasamio kuhusu tathmini za kazi. Tathmini za kazi huwa zinasaidia katika utekelezaji wa kazi, kuhakikisha ya kwamba kazi imefanywa vizuri, na pia huwa inasaidia katika utangamano wa watu kati ya watu na kazi na pia kati ya watu wanaofanya kazi zenyewe.

Keki ninayoipenda zaidi kati ya keki zile ambazo ziko ni keki ya Black Forest. Keki ya Black Forest naipenda kwa sababu huwa ni tamu zaidi na pia huwa naipenda kwa sababu haitumii sukari nyingi. Kwa hivyo, naipenda keki ya Black Forest zaidi ya keki zingine.

Mchezo ninao hupenda zaidi wa olimpiki ni mchezo wa kukimbia. Ninaeza shiriki katika mchezo huu kwa sababu ni mchezo ambao huwa unahusisha viungo vyote vya mwili na pia huwa una manufaa katika mwili. Naupenda mchezo wa olimpiki kwa sababu ni mchezo pia unafuraha kutazama na pia ninaufurahia kwa sababu ni mchezo ambao unaopendwa nchini.

Zoea nzuri nililolijenga ni zoea la kutathmini jambo kabla ya kujishirikisha katika jambo hilo. Zoea hili limenizuia kujishirikisha katika mambo mabaya au mambo yanayoweza kunidhuru kwa njia moja au nyingine. Jambo hili limenisaidia sana kulinda uzuri wangu wa kiakili na pia kuzuia kuingia katika matatizo mengi.

Huwa nasafisha vifaa vyangu mara kadhaa kwa siku. Hii huwa inasaidia kweka vitu viyako vikiwa safi na pia vina zuia kuharibu mpangilio wa vitu na pia unasaidia katika utulivu wa akili sana sana mambo yanapokuwa hayajapangwa vizuri.

Sifa ambayo ni muhimu zaidi ya kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anayesikiza mahitaji ya watu. Sifa hii huwa inasaidia kutatua matatizo ya nchi au matatizo ya kazi na pia inasaidia katika kuakikisha watu wote wanao husika katika uongozi huo wanashugulikiwa.

Kipawa kile ambacho ninacho ni kipawa cha kucheza kadanda. Kipawa hiki nilikivumbua nilipokuwa mdogo kwa sababu nilikuwa napenda kucheza kandanda sana kuliko jambo lolote. Kipawa hiki kimeniwezesha kutangamana na watu na pia kujua mambo kadha kuhusiana na mchezo huo.

Mji ambao ningependa kutembelea zaidi ni mji wa Darisalam. Mji wa Darisalam uko katika nchi ya Tanzania. Mji huo unaumarufu wakua mji wa kufutia kwa sababu uko karibu na bahari na pia mila na desturi katika mji huo ni za kujulikana sana.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota sana. Nyota huwa zinazaidia mtu kutuliza akili na pia huwa zinafungua mawazo ya vile vitu vilivyo katika anga. Na pia huwa zinazaidia katika kupunguza mawazo na ni njia moja nzuri sana ya therapy.

Nashiriki katika jamii yangu kwa njia nyingi sana. Njia ni nayopenda kushiriki katika jamii ni kuhifadhi mazingira, kupitia njia kama kuokota takataka, kupanda miti na pia kujishirikisha katika shuguli za kusaidia wale wasiojiweza.

Mafunzo yaliyo nisaidia zaidi maishani ni funzo la hisabati. Kujua hisabati imenisaidia katika kufanya mambo mengi kama vile kupiga hesabu ya vitu, kujua mpangilio na pia kujitayarisha kutangamana na mambo yaliyo magumu.

Uzoefu ambao wakushangaza umewahi kunipata ni uzoefu wakutegemea simu kupata usingizi. Uzoefu huu ni uzoefu ambao ni mbaya ambao unaweza kuathiri afya ya mtu kama vile macho na pia kuathiri uzoefu wakulala bila kutumia au kutegemea simu.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kuhusu kuwa kiongozi. Mafunzo haya ni muhimu sana kwa sababu mtu anapojipata katika hali ya kuongoza uwa inahitaji uzoefu wa kuhakikisha ya kwamba umetimiza malengo yaliyowekwa katika kazi hiyo.

Ninapo taka kustarehe huwa naenda kutembea. Kutembea kwa miguu ni shunguli ambayo inasaidia kupunguza mawazo na pia mtu anaweza kutangamana na watu na hiyo inasaidia kuweka nguvu mahusiano yako na pia kujua njia gani ya kutatua matatizo.

Nimewai kushiriki mashindano mengi sana. Mashindano ambayo niliwahi shiriki ni mashindano ya olimpiki na pia mashindano ya kimasomo. Mashindano haya yamenisaidia kuzidisha ujuzi wangu na uzoefu wa mambo mengi sana.

Jambo nililokuwa nalipenda kufanya zaidi utotoni ni kucheza na wenzangu. Kucheza na wenzangu ulinisaidia kutengeneza uhusiano ambao umekithiri mpaka siku ya leo. Kucheza na wenzangu pia ulinisaidia katika kukua na pia kuwa na afya nzuri ambayo hua na hisi mpaka leo hii.

Mwezi wa mwaka ambao ninaupenda zaidi ni mwezi wa disemba. Mwezi wa disemba ni mwezi wa sherehe na pia mwezi wa kutangamana na watu wengi. Pia mwezi wa disemba ni mwezi unaonipea fedha zaidi kwa sababu ni mwezi ambao biashara ni nzuri kuliko miezi nyingine.

Napenda kuendesha baiskeli sana. Kuendesha baiskeli ni shuguli ambayo ina manufaa mengi ya kimwili na pia manufaa ya akili. Kuendesha baiskeli huwa nasaidia kuondoa mawazo mengi mabaya na pia huwa ina inafanya afya ya mtu iwe nzuri zaidi.

Napenda kuzungumzia kuhusu siyasa sana. Kuzungumzia siasa sana. Siasa hua inasaidia kujua mambo ya nayo endelea nchini na pia hua inasaidia kuwakikisha ya kwamba uongozi ni mzuri na unatimiza mahitaji ya watu.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya. Vyakula vipya huwa vinasaidia mtu kujua vitu ambavyo anavipenda na vitu ambavyo havipendi. Pia, kujaribu vyakula vipya huwa vinasaidia mtu kujua njia mpya ya kutengeneza chakula na njia mpya ya kutangamana na watu wakati wa kutengeneza vyakula hivyo.

Kitu kinachonipa motisha zaidi kazini ni ya kwamba kazi ninayofanya inatimiza matatizo mengi na pia inasaidia watu. Motisha nyingine ni fedha. Fedha huwa zinasaidia katika kuzuluhisha matatizo mengi na pia kufika viwango ambavyo singeweza kufika bila fedha.

Ndiyo huwa natoa sadaka na michango. Sadaka huwa zinasaidia katika kuangalia maitaji ya kanisa na pia kushughulikia watu ambao hawajiwezi. Michango nayo pia huwa inasaidia kutengeneza maisha ya wale wa sio jiweza hili wahisi kama moja ya jamii.

Somo nililo lipenda zaidi shuleni ni somo la kiswahili. Somo la kiswahili nilipenda kwa sababu liliweza kutengeneza kuongea kwangu kwa kiswahili na pia kutangamana na watu. Na pia somo la kiswahili ni somo ambalo linawezesha mtu kutangamana na watu wengine na pia kusoma hadithi ambazo zina mvuto.

Huwa naenda hospitalini mara moja kwa mwaka. Kuenda hospitalini mara moja kwa mwaka kunasaidia kujua hali yangu na pia kuangalia matatizo ambayo yamo katika mwili yangu. Kuenda hospitalini ni jambo la muhimu sana linalo hakikisha mtu hana matatizo ambayo hayajajulikana.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao zaidi ni uwezo wakusaidia wale wasio jiweza. Dunia hii imejaa watu ambao hawajiwezi maishani na nijukumuletu la wale ambao wanajiweza kuwasaidia wale wasio na uwezo.

Jambo nilalo fanya kushirikiana na timu ni kuhakikisha ya kwamba kuna utangamano na mawasiliano katika watu walio katika timu hiyo. Hii inasaidia kufikisha lengo la kazi ambayo inafanywa na timu hiyo.

Ninapenda kuogelea sana. Kuogelea ni shughuli ambayo inasaidia mtu kupunguza mawazo na pia kutengeneza afya yake. Kuogelea ni shughuli ambayo inahusisha mwili mzima kwa hivo mwili unaeza kupata mazoezi na kumpa mtu afya njema.

Ninapenda kucheza michezo na marafiki zangu. Michezo hua inasaidia kutengeneza uzoefu wa kufanya kazi kama timu. Na pia ninapenda kuenda sherehe na marafiki zangu ambapo tunapata kujivinjari mara kwa mara.

Mchezaji ni nao mpenda zaidi ni Cristiano Ronaldo. Cristiano ni mbunifu na mjuzi wa mchezo wa kadanda. Cristiano ni mtu ambaye amepata umarufu duniani na pia mambo anayofanya ya kusaidia jamii na pia mchezo huo kwa ujumla.

Nimepata mafanikio mengi sana katika kazi. Fanikio la kwanza nililolipata ni kuweza kuwasaidia watu wenye mahitaji. Fanikio lingine nimepata kazini ni kuweza kupata marafiki wapya na kutangamana na wao. Na pia kazi imenisaidia kupata fedha yanayokithi mahitaji yangu ya kila siku.

Nahifadhi pesa zangu kwa kuziwekeza katika miradi mbalimbali. Miradi hii inasaidia pesa kuweza kuzaana na pia kuongezea mapato yangu ya kila siku. Kuhifadhi pesa kwa njia hii pia imenisaidia kuwa na uzoefu wakutumia pesa vizuri na kuekeza fedha.

Jambo linalo lipenda zaidi kuhusu shirika langu ni kujitolea kusaidia watu ambao wana matatizo zaidi na pia kujaribu kuleta uzuri mwingi katika jamii. Na pia shirika langu lina uhusiano mzuri baina ya watu na baina ya kazi ambazo zinafanywa katika shirika hilo.

Ninaresherekea siku ya kuzaliwa kwangu kwa njia nyingi sana. Njia ninayo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa ni kupanga ziara na marafiki zangu ambapo tunaenda kujivinjari na pia hua tunahusisha marafiki na tunaenda kusaidia wale wasiojiweza.

Nawafahamu majirani zangu. Nimeweza kutengeneza urafiki na majirani zangu ili kutengeneza utangamano na wawo. Kujuana majirani zangu umenisaidia katika kutatua matatizo ninayo pata nyumbani kwangu. Kujuana na majirani zangu pia kuna tengeneza ushirikiano mzuri na kuwa na marafiki zaidi.

Ningependa kitanda kizuri kuliko kitanda kigumu. Kitanda kizuri kinasaidia mtu kulala vizuri na kulala vizuri ni jambo muhimu linalosaidia kutengeneza mwili na pia kupumzika. Kitanda kigumu kinaweza kumdhuru mtu vibaya kama kuumiza mtu mgongo.

Juisi ninayoipenda zaidi ya matunda ni juisi ya maembe. Juisi ya maembe ina sukari, nzuri na pia ni tamu kuliko juisi zingine. Pia juisi ya maembe inasaidia mtu kurutubisha mwili na pia kupunguza joto.

Ninapenda kuenda sinema angalau mara moja kwa mwezi. Kuenda sinema ni shughuli ambayo inasaidia kupunguza mawazo na pia ukienda na marafiki. Kuenda sinema huwa inasaidia kutangamana na marafiki na pia kupatana na watu wapya ambao unaeza kutengeneza urafiki na wao.

Wakati wa mapumziko kazini, ninapenda kuzungumza na kutangamana na wale ambao tunafanya kazi na wao. Kuzungumza na kutangamana na wale tunafanya kazi na wao kunapunguza mawazo na pia kunatengeneza ushirikiano baina yangu na wale tunafanya kazi pamoja.

Mimi ni mtu wakuwahi, sipendi kuchelewa ata kidogo, kufika kwa wakati ni jambo ambalo linasaidia mtu kutekeleza shuguli zake kwa wakati na pia kutengeneza wakati mzuri wa kufanya shuguli zingine kama vile kupumzika au kueza kutangamana na watu wengine na pia inasaidia kutengeneza mawazo na kupunguza mawazo mabaya.

Huwa ninangoja barua pepe mara tatu kwa siku. Hii inasaidia kuweza kuwa tayari kwa mambo ambayo yanatokea na pia huwezi kupatwa kwa mshtuko kwa mambo ambayo hukua unatarajia. Kusubiria barua pepe mara tatu kwa siku ni jambo ambalo nafaeleza mtu kupanga maneno yake vizuri.

Timu ya mchezo ninao fuatilia zaidi ni timu ya Manchester United. Manchester United ni timu ya soka iliyoko nchini Uingereza. Timu hii ina wachezaji maarufu na pia wale wazoefu katika mchezo huo wa kadanda.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya krismasi. Sherehe ya krismasi ni sherehe ambayo watu wanaweza kuja pamoja na kula na kufurahia. Sherehe ya krismasi pia ni sherehe ambayo tunapoweza kusherekea kuzaliwa kwa yesu na pia tunakwenda kanisani.

Ndiyo, ninapenda kucheza na kutazama michezo. Kucheza michezo ni shughuli ambayo inampa mtu manufaa mengi kama vile kutengeneza misuli na pia kueka mwili katika afya. Pia kutizama michezo ni jambo ambalo lina ubunifu na uraifu na pia linasaidia katika kutangamana na watu mnapotizama michezo pamoja.

Nchi ambayo ningependa kutembelea zaidi ni nchi ya Namibia. Nchi ya Namibia ni nchi ambayo inajulikana kwa uzuri wake na pia mambo mengi mazuri. Kitu ambacho ninaweza kumbuka kuhusu na nchi hii ni kwamba nchi hii ina almasi nyingi na pia ina utajiri wa wanyama na pia utamaduni wa watu ambao nijambo nzuri.

Michezo ninayopenda kutizama kutazama zaidi ni michezo ya kandanda, olimpiki na magari Mchezo wa kandanda ni mchezo ambao unahusisha timu mbili zinazojaribu kufungana mabao Mchezo wa kuogelea ni mchezo ambao watu wanashindana kuogelea na pia mchezo wa magari ni mchezo ambao watu wanashiriki katika kushindana mbio au kasi ya magari.

Katika mawasiliano kazini jambo la kulipa kipaumbele ni kusikiliza. Kusikiliza ni jambo muhimu ambalo linasaidia mtu kuelewa mtizamo au mashida au vitu ambavyo mtu anajaribu kuelezea. Kusikiliza ni jambo muhimu katika kazi kwa sababu inasaidia kutimiza malengo ambayo mtu anatarajiwa kutimiza kazi ni.

Kwa kawaida huwa na lala angalau masaa nane. Kulala masaa nane ni masaa ambayo ni mazuri kusaidia mtu kupumzika na pia kurudisha nguvu mwilini na kujitayarisha kufanya shuguli za siku. Kulala masaa nane imenisaidia kuweka afya yangu vizuri.

Wakati wa baridi kali huwa napenda kunywa chai sana na pia huwa napenda kukaa nyumbani. Wakati wa baridi kali ni wakati ambao unazuia mtu kufanya kazi zake za kawaida na pia kuna uongezefu wa kuweza kupata magonjwa yanayo huhusika na baridi.

Chumba changu chakulala ni chumba ambacho ni kidogo. Katika chumba hicho rangi za kuta ni zirangi za nyeupe. Kitanda changu kimewekwa mwisho katika kona moja ya chumba hiki. Chumba chenyewe kinadirisha moja na pia nimeweka telebisheni ukutani ili kuweka burudani katika chumba changu cha kulala.

Napenda kusoma habari mtandaoni kusoma habari mtandaoni ni rahisi kwa sababu mtu anaweza kupata habari hizo kwa urahisi kuliko kusoma gazetini kwa sababu gazeti hazipatikani kwa urahisi Pia mtandao ni haraka kupata na pia kusoma habari nyingi zaidi.

Napenda viatu ambavyo si vizito viatu ambavyo vinawezesha mtu kutembea kwa urahisi na pia viatu ambavyo vina starehe viatu hivi ni viatu kama Air Force au patipati hivi ni viatu ninavyo vivaa sana.

Ndiyo, ninaweza kuhishi siku moja bila teknolojia. Siku moja bila teknolojia haiwezi kuzuhia mtu kufanya kazi zake. Kujitenga na teknolojia kwa siku moja vinasaidia mtu kuweza kupata mtizamo mzuri wa mazingira. Kama vile kuangalia mazingira yalivyo na pia kutangamana na watu.

Ninapenda kunywa maziwa sana. Huwa na kunywa maziwa angalau mara moja kwa siku. Kunywa maziwa kuna manufaa mengi sana ya kiafya na pia kunywa maziwa ni tamu sana. Mara mingi huwa nakunywa maziwa kupitia chai, asubuhi na pia jioni.

Kila asubuhi ni napo amka huwa na hakikisha ya kwamba nime omba, baada ya kuomba huwa naingia bafuni kuoga na kushiriki kunywa chai au staftahi asubuhi, baada ya hapo huwa naelekea kazini asubuhi mapema.

Ili kujitunza huwa na hakikisha ya kwamba sishiriki katika madawa ya kulevya kama vile kukunywa au kuvuta bangi. Pia kujitunza huwa na hakikisha ya kwamba nimepiga mazoezi, angalau, maratatu kwa wiki. Hii ina hakikisha ya kwamba sina pati magonjwa yoyote.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki sana. Chombo cha muziki ninachopenda kupiga zaidi ni kinanda. Kinanda kinasaidia kutengeneza nyimbo na pia nikipiga kinanda huwa nahisi ya kwamba nimepunguza mawazo na pia ninajipea burudani kupitia kinanda.

Tabia ya watu inayo nichukiza zaidi ni kudanganya. Kudangana ni jambo ambalo linafanya mtu ahisi ni kukana kuamba yeye si mwerevu au anaupungufu wa mawazo na maoni. Kudanganya hua pia unaleta matatizo katika mashirikiano baina ya watu.

Nasomea habari mtandaoni kupitia simu yangu. Simu ni kitu ambacho kinaweza kupata habari haraka kuliko chombo chochote cha teknolojia cha mtandao. Simu ni kitu ambacho ni muhimu sana kwa mtu kuwa nacho ili kupata habari mtandaoni.

Na shugulikia wateja kwa kuskiza mambo ambayo ya mewaleta au ambayo wanahitaji wao kusaidiwa kusikiliza ni jambo muhimu ambalo linafanya wateja wahisi ya kwamba wameeleweka na pia wanahisi ya kwamba watapata usaidizi unaofaa.

Kazi zangu kazini ni kusikiza matatizo au mambo ambayo wateja wangependa kushughulikiwa. Pia nahusika katika mambo ya kuandika ripoti ya vipi ambavyo tunapeana huduma katika kazi na kusuluhisha matatizo ambayo wateja wako nazo.